Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua ladha tofauti na tamaduni mbalimbali za chakula. Kujaribu vyakula vipya hunifungua mawazo na kunifanya nithamini utofauti wa mapishi kutoka sehemu tofauti za dunia. Mara nyingi mimi hupata furaha ninapoonja chakula ambacho sijawai kula awali na kugundua kuwa kina ladha nzuri kuliko nilivotarajia. Pia naona ni njia nzuri ya kujifunza na kuongeza uzoefu wangu wa maisha kupitia chakula. Kujaribu vyakula vipya hunifanya nijisikie mwenye hamu ya kugundua mambo mapya na kufurahia maisha zaidi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huanza na kupanga ratiba yangu ya siku ama ya wiki mapema. Nikiweka vipao mbele kwa kazi zilizo na muda mfupi wakuzimaliza au zilizo na athari kubwa zaidi. Mimi pia hugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kuzisimamia na kuhakikisha kila hatua inasonga mbele bila kuchelewa. Pia nina jitahidi kuepuka na usumbufu usio wa lazima kama kutumia simu ovyo au kucheleshwa kuchelewesha kazi bila sababu ili muda nitakao tumia uwe na teja. Pia mimi huweka malengo ya kila siku yanayoweza kupimika ili nijue kama ninaendelea vizuri ama ninahitaji kuongeza bidii. Nikiona kazi inaanza kunilemea mimi huomba ushauri au msaada mapema badala ya kusubiri hadi muda wa mwisho. Kwa kufanya hivo, ninaweza kudumisha nidhamu ya kazi na kuhakikisha majukumu yangu yanakamalika kwa wakati uliopangwa.

Mimi upenda kuwa mahali penye utulivu kwa sababu unipa nafasi ya kufikiri vizuri na kujisikia amani moyoni bila msongo wa mawazo. Mahali pasipo na kelele unisaidia kuzingatia kazi yangu au mawazo yangu bila kufurugu hao. Na kufuruguwa soa na sauti zisizo za lazima Ninapokuwa katika mazingira tulivu Nahisi ya kili yangu inakuwa huru na ninaweza kupanga mambo yangu Kwa umakini pia zaidi utulivu unifanya pia nijisikia salama na pia unipa nguvu ya ndani ya kuendalea na shughuli zangu za kila siku Sipendi maeneo wa yenye ya kili nyingi kwa sababu Unichosha haraka na unifanya nikose ya umakini Kwa jumla mazingira ya utulivu ya nanipa furaha kubwa kabisa na amani ya akili na inanipa pia nafasi ya kujijenga binafsi.

Mimi hupenda kununua vitu ambavyo vinahusiana na mahitaji yangu ya kila siku kwa sababu ndivyo hutumika mara kwa mara na haviwezi kuepukwa. Vyakula ni miongoni mwa vitu ninavyopenda kununua zaidi hasa zile vinavyosaidia afya na vinavyoweza kunitoshelesha kwa muda mrefu. Pia napenda kununua vitu vifaa vinavyosaidia katika kazi yangu Hasa vinavyorahisisha kazi na kuongeza ufanisi wangu wa kila siku Mara nyingine napenda kununua nguo za kawaida ambazo ni rahisi kuzivaa na zinafanya nijisikie huru na mtulivu Sipendi kununua vitu visivyo na matumizi ya moja kwa moja Mimi hupendelea vitu venye maana na manufaa halisi katika maisha yangu. Kwa ujumla, mimi hununua vitu vinavyokidhi mahitaji, vinavyodumu na pia vinavyoongeza urahisi na ubora wa maisha yangu ya kila siku.

Hapana, mimi setpendi kukimbia kwa sababu si jambo linalo nipa furaha au kunifanya nijisikie vizuri kimwili au kiakili badala yake, napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa muda wa kufikiria kupumua hewa safi na kufanya mpya mwili wangu upate mazoezi taratibu kutembea pia unapata pia inanifanya nijisikie mtulivu zaidi kuliko kukimbia ambako Mara nyingi hunichosha haraka Pia napenda sana kukwea milima milima kwa sababu hunipa changamoto nzuri ya kimwili hunifanya nijisikie nimefanikiwa ninapo fika kileleni kukimbia sijawahi kufanya mara mingi halinivutii sana ikilinganishwa na kutembea ama kupanda mlima kwa jumla ninapenda mazoezi yanayonipa utulivu mwendo wa wastani na nafasi ya kufurahia mazingira yanayo nizunguka.

Napenda mazingira ya kazi ya nyumbani kwa sababu nitulivu na pia unifanya nafasi ya kuzingatia kazi zangu bila kelele nyingi zinazo nivuruga. Mazingira ya sio na kelele unisaidia pia kufanya kazi kwa umakini mkubwa na kuangeza ubora wa kazi na ufanya kila siku. Pia napendelea pia mazingira ya kazi yenyeushirikiano mzuri ambapo watu anafanya kazi kwa umoja na kuheshimiana badala kubishana kila wakati kufanya kazi katika mazingira yenyeamani unipunguzia msongo wa mawazo na pia unijifanya nijisikia uhuru kia kili Ninapofanya kazi katika mazingira ya namna hio Mimi hu hisi mwenye motisha zaidi na tayari kutoa matokeo bora Kwaujumla, mazingira ya kazi tulivu ya ushirikiano na yenye heshima unifanya nifurahie sana kazi yangu na kufanya kuwa na ufanisi mkubwa.

Hapana. Bado sijawai kusafiri kuenda nje ya nchi hadi sasa. Lakini hilo ni jambo ambalo. Ninalitumaini sana moyoni. Nina matumaini makubwa kuwa huu mwaka haswa. Nitapata fursa ya kusafiri kwa mara ya kwanza na kuona maisha nje ya nchi. Ninapofikiria kusafiri nje ni hujiona nikijifunza tamaduni mpya na kuona mazingira tofauti na yale nilyoyazoea safari ya nje Pia inanipa hamasa ya kufanya kazi kwa bidii zaidi ili kufanikisha ndoto hiyo Ninaamini kuwa kusafiri nje kutanifungua akili na kunipa uzoefu muhimu katika maisha yangu Kwa hiyo ingawa sijasafiri matumaini yangu yapo hai kuwa ninaendelea kujiandaa kwa siku hiyo.

Kwa sasa sivai saa kwa sababu si jambo ambalo nimezoea kulifanya katika maisha yangu ya kila siku. Kazi kubwa ya saa ni kwangu ni kuangalia muda na mara nyingi mimi hutumia simu yangu kuangalia saa badala ya kuvaa saa mkononi. Inapotokea sina simu kwa karibu huwa najipanga tu na makadirio ya muda bila kujisumbua sana na kuvaa saa Sioni umuhimu mkubwa kuvaa saa Kwa kuwa shughuli zangu nyingi Hazihitaji ufuatiliaji wa muda Kwa dakika sahihi sana Kwa hiyo, kwa sasa ninaishi bila kuvaa saa na bado naweza kuendelea na sughuli zangu bila tatizo lolote.

Napenda kuonana na marafiki zangu mara kwa mara ili tuweza kuzungumza, kucheka ama kushirikiana na mambo ambayo yanayo tujenga kimaisha. Wakati mwingine mimi upenda kwenda pamoja katika ukumbi wa mazoezi ili kufanya mazoezi ya mwili na kuimarisha afya zetu. Pia ninafuraiya kucheza michezo ya runinga pamoja na kwa ajili ya burudani na kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Mara nyingine mimi hupenda kukwea milima au kutembea kwa mguu pamoja ili kufurahia mazingira ya asili na kupata pia hewa safi kula pamoja ni jambo jingine ninalopenda Tunalopenda na marafiki zangu Kwasababu hutupa muda wa kushirikiana na kuimarisha urafiki wetu Kwa jumla kupitisha muda na marafiki unipafuraha utulivu wa akili na unifanya pia nijisikia nipo sehemu ya jamii.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu asali ina ladha tamu na ya asili na ina aminika kuwa na faida nyingi kwa mwili wangu. Hata hivi nimekumbuka, nimegundua kuwa ninapotumia asali, tumbo yangu huanza kuhisi maumivu na usumbufu usio wa kawaida. Maumivu hayo pia ya tumbo yamenifanya kuwa muangalifu sana na kupunguza matumizi ya asali kwa kiasi kikubwa Kwa sababu ya hiyo ingawa moyoni napenda asali mwili wangu haupokei vizuri na hunilazimu kuepuka mara mingi kwa hali hiyo Naweza sema sipendi kuitumia asali sana na kwa sababu ya athari izo ambazo zinazo nisumbua kiafya.

Zawadi nzuri ambayo ni mewai kupokea ni barua ya nili ipata kutoka kwa mpenzi wango kitambo kidogo. Ambayo ili kuwa imeandikwa kwa upendo na kupambwa kwa uangalifu mkubwa. Barua hili ulinifanya nijisikia kuwa wapekee sana. Kwa sababu haikuwa kitu cha kununuliwa dukani bali kilikuwa kime toka moyoni. Maneno yalikuwa ya meandikwa? Yalionyesha hisia ya za thate zilizo nifanya nitambue. Na yali nifanya nitambue dhamani katika maisha yake wakati huo Hata hadi leo nina kumbuka barua ile kwenye inanipa hisia za faraja na hunikumbusha jinsi nilivyo pendwa kwa thati Zawadi hiyo imenipa mwelekeo wa kihisia na unifanya kuthamini vitu vidogo venye maana kuliko zawadi za gharama kubwa Kwa kweli, ile barua imebaki kuwa kumbu kumbu ya dhamani na maishani mwangu za wadi ambayo sita isahau kamwe.

Timu ninayofuata ni arsenali kutoka ligi ya uingereza. Ambayo nimekuwa nikishabikia kwa muda mrefu. Nimeipenda timu hii kwa sababu ina wachezaji wenye uwezo mkubwa na hutoa mechi za kuvutia kila wakati. Nimeufuatilia arsenali sana kwa kuwa inanifanya nisikie msisimuko mkubwa kila wakati wakiwa wa uwanjani. Na mara nyingi hunipa hamasa ya kujifunza zaidi kuhusu mpira wa mguu timu hii pia imenisaidia kuunganishwa marafiki wengine ambao wanapenda mpira wa mguu Haswa wanaoshabikia timu ya asenali Ingawa kuna timu nyingine ambazo ninaweza kufuatilia kwa burudani Kwa kweli arsenali ndio timu ninayoiwekea mbele zaidi katika moyo wangu na nimeiangalia inapocheza kila wakati.